Kifaa kipi cha teknolojia huwezi kuishi pasipo simu simu kwangu ni kifaa muhimu sana Sio kwa sababu ni kifaa cha cha cha cha cha cha cha cha mazungumzo pekee yaani cha communication pekee yake simu ni muhimu kwangu sababu Unaeza kutumia simu kufanya vitu vingi waeza kutumia simu kufanya kazi, pasipo na kitarakilishi Waeza tumia simu kucheza michezo ili uepuke boredom Kuboeka, uwache kuboeka Kisha unaeza tumia simu kufanya nini ingine? Kupanga siku yako, kupanga hata kama waenda matembezi unaeza jipanga Yaani waeza tumia simu ku, simu ni muhimu sana kwangu.

Unajifurahisha vipi wakati wa furaha Kikawaida mimi ni mtu anayependa chakula na vileo Kwa hiyo wakati wote napotaka kufurahia nakula kwanza nashiba Kisha Nachukua vileo kama divei si vileo vile vileo kakali divei Eee ivo na na na na ciders Izo.

Haina gani ya keki unayependa? Keki ni unayependa. Oh, my god. Keki ni unayependa. Keki unayependa ni keki ya karoti. Ya karati. Karoti. Karoti. Eh, iyo keki. Ndo keki yangu unayependa sana. Kwa sababu, ikona kila kitu kikosawa. Yani, vile sukari imeekwa na mayai. Na kila kiungu yaani kikosawa na kiingine, hakuna sukari mingi, hakuna mayai mengi, hakuna chungu mingi.

Je, unapenda kutembea kwa miguu?, ndio na hapana Ndio napenda kutembea kwa miguu wakati mwingine kama tuseme safari ninaenda sibmbali kama tuseme natoka kwa nyumba kuelekea kazini, kazini kwangu si mbali kwa iyo kwenda kutoka kwa nyumba kwenda kazini napenda kutembea na miguu ili nieze kunyorosha mguu, kuchangamsha mwili na pia ni exercise kidogo Ikiwa ni kwa masafa marefu ya kilomita kama tatu, he hapana sipendi. Nachoka, nitachoka sana, kisha nitapata vumbi sana, kisha viatu vyangu vitaisha. A-a.

Je, umewahi kulima. Ndiyo, nimi ni mtoto wa kijijini. Mimi si wa mjini. Kijijini kulima ni lazima. Unashika jembe asubuhi sambili. Siku enye hamko shule. Unatoka, unaenda shambani, unalima, hadi saa saba. Unapalilia kama ni mimea, ama kama ni wakati wakutaarisha shamba ili mlime. Hee, unabeba hilo jembe, unaenda kulima, kulima shamba, unalima, unalima, hadi unatokea makoko kwenye mikono yako. Kwa hivyo kulima, nimelima, nimelima.